Napenda kupanda mboga shambani. Leo ntapalilia bustani yangu. Nyanya zinonekana zinakuwa vizuri. Tangawizi na vitungu pia vinaindelea sawa. Kazi hii ina nipea amania ya moyo. Ninapokua shambani, ninasahau masumbufu ya kila siku. Ninafuraiya kuona mimea ikikuwa. Ni kama kulea watoto. Lazima ni nyunyeze maji leo. Jua limekuwa kali. Nitavuna nyanya wiki ijayo zimeiva Naomba ni pande pia mauwa mengine Ilibustani iwe nzuri zaidi shughuli hii ni burudani yangu gula.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

Kununua vitu mtandaoni ni rahisi sana. Ni hatari pia. Unaona kitu kimoja. Kisha unaona vingine. Unakwenda kuagiza vitu usivyo hitaji. Garama inakuwa kubwa mwishoni. Ninahitaji kuwa makini zaidi. Nitatengeneza orodha ya mahitaji kabla ya kufungua tovuti. Nitanunuwa vile vitu vilivyo kwenye urodha. Sita angalia vitu vingine. Lazima pia nilinganishe bei katika maduka mbali mbali Maranyingi kuna shuka tafauti kubwa Pia nisome maoni ya watu waliokwisha nunua Niseme kwa bidhaa ni mzuri kununua mtandoni ni salama ikiwa utakuwa na busara Nitajihadhari.

Jee, niendeshe gari ya unichukwe basi. Gari linatatizo kidogo la mafuta. Linakula sana. Basi ni rahisi na nafuu. Lakini leo ni na mizigo mingi na zani gari ni bora. Nitakonda dukani kununua vitu vingi. Baada ya kazi, nitatembelea rafiki yangu alia mgonjwa. Nilazima ni mpigie simu kwanza. Niangale kama yuko nyumbani. Ninahitaji pia kununua dawa kutoka farmasi. Mipango mingi leo, lazima nijipangi vizuri Hebu niandiki orotha, nisikosa hau kitu chochote.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

Ninahitaji kuwa natija zaidi kazini. Siku hizi ninafanya kazi kwa muda mrefu lakini sifanyi mingi. Labda ninazisumbuka sana. Ninahitaji kuandika urodha ya mambo ya kufanya kila asubuhi. Nitafanya kazi muhimu kwanza kabla kile ijachoka. Natazima barua pepe kwa muda. Siwezi kuangalia kila dakika. Nitajiwekea mda wa kufanya kila kazi. Dekati thelathini au saa moja. Kisha nitapumzika kidogo. Dakika kumi. Nitaondoa vitu vinavionisumbua mizani kwangu. Usithani mtandao, nitauzima kwa wakati wa kazi. Nadhani, nikakati hii itanisaidia. Mitajaribu wiki hii nione matokeo.

Leo lazima niende kutembea. Nimekasa na nyumbani wiki hii. Muli wangu unaitaji mzozo. Nitakuenda uwanjani karibu na nyumba. Kuna njia nzuri ya kutembea huko. Inamiti mingi. Nitachukua maji ni sika uke. Lapda nitakutana na jirani zangu. Tuneza kutembea pamoja. Mazweza ni muhimu kwa afya ya moyo na mwili mzima. Nilijaribu kuenda subui lakini isikuwa mkama pema. Na thani juyo nini wakati mzuri zaidi kwa ngu. Nitafanya hivi uki mzima. Nitingeneze tabia mzuri.

Nimerudi nyumbani baaaa ya siku ndefu. Naona watoto wamefika tayari kutoka shule. Nina uchovu lakini lazima niandae dchakula. Nita badilisha nguo kwanza. Nivaennguo za nyumbani. Nifanya nini haraka kwa chakula. Kuna wali, wajl jana, nitaupasha na mayai. Rahisi na haraka. Watoto wanaweza kula huku wakisoma vitabu vyao. Baada ya kula, nita safisha vyombo pamoja. Nitakagua kazi zao za shule naona wamemaliza vyema Nitaanda nguo za kesho ili asubui isiwe na haraka jioni ni wakati wa kupumzika na familia.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

Ninahisi usingizi sasa. Ni saa ngapi? Saa tatu usiku. Lazima ni lale mapema. Kesho niamke asubuhi. Kitanda kinaonekana kizuri sana sasa hivi. Nimezima taa zote na kufunga mlango. Jee, nimeweka kengele ya saa nne asubuhi. Hebu niangalie. Ndiyo imewekwa vizuri. Nitazima simu yangu isilete kelele usiku. Naomba nil lale usingizi mzuri bila kuvunjika. Wiki hii imekua ya kuchosha. Mwili unaitakupumzika kesho nisikumpia, nitakuwa na nguvu tena Lala salama moyo wangu, usiku mwema.

Simu yangu inaongeza muda wangu mwingi sana naangalia kila dakika labda zaidi naangalia barua pepe habari na mitandao yakijamii nitabia mbaya ni najua lazima ni pungu ze muda huu na dhani saa tatu kila siku ni nyingi sana nitazima tangazo za kutoka kwa programu zote nitaacha kuangalia usiku kablaya kulala mwanga wa simu unanikatiza kulala vizuri Nitaweka simu chumba kingine Nitatumia saaya kawaida badala ya simu ya saaya simu. Naomba kuzingatia zaidi ulimwengu wa wakweli. Watu wanao tuzunguka ni muhimu zaidi kuliko wale kwenye simu. Nitabadilisha tabia hii.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

Nyuila zangu ni changamoto kubwa. Nina akaunti nyingi sana. Kila mmoja inaitaji nyuila. Nilikuwa nikitumia nyuila moja kwa zote. Lakini sasa nimejua ni hatari. Lazima nibadilishe. Nitatengineza nyuila tofauti kwa kila akaunti. Lakini ntazikumbukaje zote. Labda niandike mahali salama au nitumie programu ya kunisimulia nyuila. Nimesike programu hizo ni salama zinakumbuka zote kwaajili yako Ntajaribu moja, lazima pia nibadilishe nywila mara kwa mara Kila mwezi mitatu, usalama wa mtandao ni muhimu sana Wezi wa mtandaoni wako kila mahali, lazima nijilinde na data yangu.